Asante sana kwa hilo swali ningependa tu kuwaelezea kwa ufupi nitasema ya kwamba mimi ni muimbaji, mimi nimeimba kanisani mwangu, nimeimba na waimbaji wenzangu, nimeimba kwa nyimbo za kuabudu, na nyimbo za kusifu, napenda sana kuimba, napenda sana kuimba nyimbo za kuabudu, na pia saa zingine napenda sana kuimba njimbo za kusifu. Then, nikipenda kuimba, napenda kuimba na kwenda kwa piano, nicheze, nikue, nikue nikue mtu nikiimba nikicheza na piano iendane vizuri na keys. So napenda sana kuimba, napenda sana kuimba na waimbaji wenzangu kuwa imbia tuimbe pamoja na tukue watu ambao wana cooparate na kuimba vizuri, asante sana.

Asante sana kwa hilo swali. Napenda venye napenda vile unauliza swali kama nimewahi fanya kazi ya kujito. Kujitolea ama volunteering. Nimefanya kazi za kujitolea mara nyingi, nimefanya kwa hospitali, nimefanya kwa hata kwa Kemri, Kenya medical research. Kenya Medical Research Institute. Nimefanya huko, nimefanya kwa kwa sababu, nimefanya kazi ya mahabara. Nimefanya kazi nyingi za kujitolea. Na kazi za kujitolea, unapatanga, unapata experience, unapata pia exposure, unapata pia kuongea na watu, unapata pia kazi kupitia kwa mtu mwenye ulimfanyia kazi vizuri. Na inakufunza kupata kukaa na watu, kuungana na watu, kufanya kazi vizuri na kukaa na watu vizuri kwa amani na kufanya kazi pamoja. Asante sana.

Ehe, asante sana kwa hilo swali. Nguvu zangu kazi ni uwajibikaji, nidhamu na kujituma. Mimi ni mtu ninayechukua majukumu kwa umakini na kuhakikisha kazi inafanya, inafanyika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Ninauwezo wa kupanga kazi zangu vizuri, kuweka vipaumbele na kufanya kazi bila kusimamiwa sana. Pia, ina uwezo mzuri wa kufanya kazi kwa timu, kusikiliza maoni ya wengine na kushirikiana ili kufika malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo niko tayari kujifunza mambo mapya, kukubali marekebisho na kufanya kazi chini ya presha bila kupoteza umakini. Hii hunisaidia kuwa na mchango, chanya, katika mazingira ya kazi na kuendelea kuboresha kitaaluma. Asante sana kwa hilo swali na nadhani nimejibu venye unalivyotaka asante sana.

Asante sana kwa hilo swali na ningependa kujibu changamoto hizi kwa kazi ambayo ninafanya saa hizi kama mkuu wa maabara ama kama mythical laboratory technologist. Na changamoto ninazo kutana nazo kazini nyingi na mara nyingi zinahitaji uangalifu mkubwa na ustadi waki pekee. Moja ya changamoto ni shinikizo la muda. Hasa, inapokuwa na vipimo vingi vya wagonjwa vyenye matokeo yanayohitaji haraka. Jambo ninaloleta msongo wa mawazo na kuhitaji kupanga kipaumbele vizuri. Mara nyingine changamoto ni kushughulika na sampuli zinazoweza kuwa hatarishi kiafya. Hivyo, ninahitaji uangalifu makini na kufuata kanuni za usalama wa maabara ili kuepuka hatarini vile vile, mara nyingine, ninakutana changamoto za ki ufundi kama mashine za vipimo, kushindwa kufanya kazi, ipasavyo au upungufu wa rasilimali jambo, linalohitaji ubunifu na utatuzi wa haraka pia mawasiliano yasio ya moja kwa moja kati ya madaktari wauguzi ama wagonjwa na wafanyakazi wengine mara nyingine huweza kuathiri upeo na usahihi hata hivyo, changamoto hizi huchangia sana katika ukuaji wangu waki taaluma kuongeza ujuzi wakitaalumu na kukuza udhabiti wa kitaaluma kazini asante sana, na shukuru.

Asante sana kwa hili swali natumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayonisaidia kupumzika na kujijenga kibinafsi kwa mfano, napenda kusoma vitabu, kuangalia vipindi vya television vya kielimu au burudani na kusikiliza muziki. Mambo haya hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa furaha. Pia, mara nyingine napenda kutumia muda wangu wa bure kuzungumza na marafiki, na familia, au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea na kukimbia kidogo. Kwa ujumla, napendelea kutumia muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa. Inayeniwezesha kupumzika, kujifunza, na kubaki na nguvu mpya. Asante sana.